Leo hapa Nairobi hali ya hewa ni ya utulivu na kidogo baridi baridi baridi hivi mchana ilikuwa na jua lakini kwa sasa ni mahali patulivu na ubaridi. Upepo ni freshi kidogo na jua ilikuwa inawaka hapo asubuhi. Lakini kwa sasa ilimeisha kwa sababu ni jioni na.

Utaratibu wangu wa jioni huanza kwa kupumzika kidogo baada ya kazi, kisha kazi ya kesho au kuedit content kama kuna muda. Mara nyingine napenda kutazama video au kusoma kidogo, kisha huenda usingizini nikiwa na utulivu na.